Mpira wa miguu unapendwa sana kwa sababu unaleta watu pamoja na ni burudani kuu. Kwetu mpira una nafasi kubwa sana kuanzia viwanja vya mtaani hadi ligi kubwa. Vijana wengi hucheza kwenye viwanja vya wazi na mchezo huu unachukuliwa kama maisha na ajira kwa watu wengi.